Ninahisi usingizi sasa. Ni saa ngapi? Saa tatu usiku lazima nilale mapema. Kesho niamke asubuhi. Kitanda kinaonekana kizuri sana sasa hivi. Nimezima taa zote na kufunga mlango. Je, nimeweka kengele ya saa nne asubuhi? Hebu niangalie, ndiyo imewekwa vizuri. Nitazima simu yangu isilete kelele usiku. Naomba nilale usingizi mzuri bila kuvunjika. Wiki hii imekua ya kuchosha. Mwili unahitaji kupumzika. Kesho ni siku mpya. Nitakuwa na nguvu tena. Lala salama moyo wangu. Usiku mwema.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

Juisi ninayoipenda zaidi ni juisi ya ukwaju. Napenda hii juisi maana haina viungo vya bandia na pia naipenda kwa sababu hii juisi huwa ina ladha ya kipekee kidogo chachu lakini huburudisha sana na huwacha hisia ya utulivu baada ya kunywa.

Napendelea mwanga wakati. Sababu yake nikua mwanga huu si mkali sana hadi kumiza macho wala si hafifu kiasicha kuchosha. Napenda huu mwanga maana unatoa utulivu, unaweka mazingra katika hali ya kawaida na hurusu mtu kufanya kazi yake ya akiwa amepumzika bila usumbufu.

Naamu, ninapenda sana kuoga na maji ya moto, sababu yake ni kuwa maji ya moto hunipa hisia ya utulivu na pia hunisaidia kuachilia uchovu wa mwili baada ya siku ndefu. Napenda hii maji pia, sababu yake ni pia hunifanya nijisikie huru na mwenye amani.

Nchi yangu inaitwa Kenya. Kwanza Kenya ni inchi ambayo ni zuri sana na ina mambo mengi mazuri ya kuvutia. Kwanza Kenya ina mathari ya asili ya kuvutia sana. Kuna mlima kama mlima Kenya, mabonde, Savannah, misitu maziwa na fukwe nzuri kando ya bahari ya Hindi. Nchi yangu ni inchi ambayo ni rembo pia.

Ninajihisi vizuri na nimeridhika kuhusu wasilisho. Ninahisi limetolewa kwa uwazi na kwa mtiriko mzuri. Pia linahacha hisia ya utulivu na kujiamini. Kana yaliyowalishwa yamepangwa kwa makini na kusudi.

Tukio muhimu sana kwa maisha yangu kwa kifupi ni kila fursa ya kujifunza na kusaidia kwa kuelewa zaidi. Ni pale ninapo weza kusikiliza mawazo, maswali na hadithi za watu tofauti. Ndipo ninapo pata maana. Kila mazungumzo uniongezea kuelewa vitu vipya na hisiya za binadamu.

Nenosiri salama naweka kwa njia ambayo inafanya iwe ngumu kwa mtu yeyote kuifahamu au kuisikia. Hapa kuna njia bora na rahisi ya kufanya hivo. Natumia nenosiri ndefu na changamano. Nachanganya herufi kubwa herufi ndogo nambari na alama na pia situmii maneno yanayojulikana kama jina langu tarehe ys kuzaliwa au maneno ya kawaida.

Chakwanza ni nacho kifanya kuatia nguvu. Wenzangu ni kuongele sha kinacho wa jenga na siyo maneno tuya kawaida. Na pia chapili ambacho ni nachofanya ili ni watia nguvu ni kuwa mtu ambaye anaelewa na mtu wa kusikiliza. Kuna sa zingine tu wanataka mtu ambaye ni wakuwa sikiliza tu. Na cha tatu ni nachofanya ni kuwa pa mwongozo wa hatu wa ndogo.

Nina kipawa ambacho ni cha kuona mambo ambayo watu wengine wanayapita bila kuyagundua, kisha kuyatafina na kuyafanya kuwa wazi na ya kueleweka. Kwa maneno mengine, nina kipawa cha kuelewa hisia za watu kwa haraka, kuchambua tabia na mifumo ya mawazo.

Ndiyo, napenda kucheza michezo ya ubao. Mchezo ambao ninao upenda zaidi ni mchezo wa ludo. Sababu yake ni kuwa mchezo huu ni rahisi na unafurahisha. Napenda mchezo ya ubao kwa sababu hii michezo ni ya kuchezea akili na kupiga strategi na kuzungumza na watu kwa njia ya kuchekesha.

Shughuli zangu za wikendi ni kupumzika na familia yangu, kuangalia filamu na pia kusikiliza mziki na wao na pia kutembea mitaani na kuenda mabarabarani ya kuuza vitu. Sa ingine natoa muda wa marafiki wangu na pia natembea kuenda jimu na kufanya mazoezi.

Napenda chakula chenye mafuta na ninathamini ladha yake na utajiri wake. Hata hivyo naheshimu umuhimu wa afya bora. Na kwa hiyo mara nyingi nachagua vyakula hivyo kwa umakini ili kuhakikisha afya yangu inabaki bora.

Ushauri ambao ningependa kumpa mtu mwingine ni kuishi kwa uaminifu, kuthamini muda wao na kukubali changamoto kama fursa za kujifunza. Huu ndio ushauri ambao ningependa kumpa mtu mwingine. Hasa rafiki yangu wa karibu mno.

Cha kwanza ni nacho kifanya kujikinga na jua kali ni kuvaa nguo za kupitisha hewa vizuri, kutumia krimu ya kuzuhia miale ya jua na kuhepuka kukaa nje kwa mudamurefu wakati wa jua kali. Hii inanisaidia kuepuka mathara ya miale ya jua na kuhakikisha ngozi yangu inabaki salama.

Napenda kula maeneo yanayotua ladha ya kipekee ya kienyeji ambapo kila mlo unakuwa na uzoefu wa kipekee na wa kufurahisha. Napenda pia kula kwenye migahawa ambayo ina mazingira ya kupendeza ambayo pia ina huduma ya kirafiki na chakula pia ni cha kipekee kinachonifanya nijisikie kama niko nyumbani.

Rangi ninayoipenda zaidi ni ile inayonifanya nijisikie huru na mwenye amani. Kama rangi ya buluu, mara nyingi inanipa hisia ya utulivu na urefu wa anga. Ninaiangalia mara kwa mara kwenye anga, bahari na hata vitu vya kila siku. Kwani inanikumbusha uzuri wa dunia na usawa wa maumbile.

Ndiyo, napenda kutembea sana msituni. Kila hatua ninaochukua kutembea ndani ya msitu inanionyesha uzuri wa dunia na kunifanya nijiskie hai ma mwenye furaha kuma kitu cha kipekee katika kutembea kati ya miti kusikia sauti za ndege na kuhisi upepo mpole unavyopitia majani ni kama kujipatia nafasi ya kupumzika kujipatia amani na ku ungana tena ma asilo.

Sayansi ninayoipenda zaidi ni ya kibaolojia. Maana yake ni kuwa inanionyesha uzuri wa maisha kwa njia ambayo haijawahi kunifanya niwache kuwa na hamu ya kujifunza zaidi. Hii sayansi pia inanifanya nihisi kama dunia ni kubwa zaidi kuliko inavyoweza kufikiria.

Ninapendelea shati. Sababu yake ni kuwa, kuna uzuri fulani katika kuvaa shati. Inatoa mtindo na heshima na mara nyingi. Shati lilinanipa hisia ya umakini na ustadi. Na kwa kweli, ni chaguo langu la kwanza kila mara ninapochagua nguo kila siku.

Ndiyo napenda kukimbia. Kukimbia kwangu ni zaidi ya mazoezi. Ni kama safari ya kiroho na mwili. Kila mara ni napokimbia na jikuta ni kiachilia mzigo wa mawazo na kujiingiza katika hali ya utulivu wandani. Ninawakati ambapo naweza kufurahia nikiwa tu nakimbia tu. Wakati mwingine ni kipiga hatua ya kukimbia inanipa musukumo mpia na kunifanya nijisikie haizaidi.

Kile ni nachofanya kuwainisha kazi na maisha ya kibinafsi ni kuhakikisha kuwa naweka ratiba ya wazi. Hii ratiba ina nisaidia kujua muda wa kazi na muda wangu wa maisha yangu wa kibinafsi ili niweze kupumzika. Saingine nafanya vitu ambazo ni muhimu kwanza. Vitu vinavyo weza kusubiri vinaachwa kwa badae. Hii ina nifanye nishinde msongomano bila kujikuta ni kifanya kazi usiku mzima.

Ninaishi Kenya mahali penye utulivu na uzuri wa asili. Nyumba yangu ina nafasi ya kutosha na mazingira ya kustarehesha. Napenda sana hali ya hewa ya hapa na jinsi asili inavyonipa utulivu na amani ya ndani.

Kwa siku, muda ninautumia mtandaoni huwa unategemea ratiba yangu na malengo niliojiwekea. Mara nyingi ninapanga muda wa kutosha ili kupata usawa kati ya kazi na mapumziko. Hivyo basi, huwa na cheza na muda huo, lakini kwa kawaida ni katia dakika thelathini hadi saa moja.

Napenda sana mboga za aina mbali mbali, lakini moja ya mboga ambayo napenda sana ni spinachi. Inanipa hisia ya afya na uhai na pia ina virutubisho vingi. Ninapenda kuiandaa kwa njia rahisi kama kupika kwa muda mfupi na kuitumia katika saladi.

Ndiyo, wakati mwingine ninaweka picha zangu mtandaoni, sababu yake kuu ni kushiriki uzoefu wangu na watu wengine. Napenda kuonyesha sehemu za maisha yangu kufurahia kumbukumbu na pia kuungana na watu wanaoshiriki mambo yanayofanana na yangu. Hii inanifanya mawasiliano kuwa rahisi na inajenga uhusiano wangu na wao.

Napenda sana vyakula vyakula kiasili kama vile wali na samaki, mboga za majani na matunda safi. Pia napenda ladha tajiri za vyakula vya baharini na vile kutoka tamaduni mbalimbali. Hivi vinanifanya nijisikie kama niko kwenye safari ya ladha na kunipa furaha ya kugundua kila aina ya hivi vyakula.

Ninapendelea keki ya ndizi iliyochanganywa na mchanganyiko wa ufuta na asali. Keki hii ina ladha ya kipekee. Inaochanganywa utamu wa ndizi na ulaini wa ufuta. Pamoja na utamu wa asali. Kila kipande, kinanifanya nijisikie kama niko katika dunia ya ladha ya kipekee na kunipa furaha ya kipekee kila ninapochukua kipande.

Mimi natumia Wi-Fi kwa sababu ni rahisi na ina ufanisi mkubwa. Ata hivyo, wakati mwingine, napendelea kutumia data hasa pale ambapo niko nje nyumba na nataka kuendelea kuunganishwa. Hivyo basi, ninachagua kati ya Wi-Fi, hau data.

Napenda sana kufurahi pamoja na familia yangu kwa kufanya mambo ya kawaida. Kama kukusanyika mezani kwa chakula cha jioni, kucheka pamoja na kushiriki hadithi za kila siku. Pia napenda kuenda safari na wao na pia kucheza michezo na wao.

Nashughulikia muda kazini kwa kupanga ratiba nzuri na kuweka vipaumbele wazi. Mara nyingi huanza kazi kwa kazi muhimu zaidi. Kisha napanga mapumziko mafupi ili kuepuka uchovu. Pia, najitahidi kuwa na muda wa kuangalia barua pepe na mawasiliano mara moja tu ili nisiingie kwenye mzunguko wa kukaa mtandaoni bila kupumzika.

Wakati wa wasiwasi, mara nyingi nafanya vitu vinavyonipa utulivu, kama kupumzika kwa kina, kupumua kwa taratibu, au kuchukua muda wa kutembea nje. Pia napenda kusikiliza muziki tulivu, au kufanya mazoezi mepesi ili kupunguza msongo wa mawazo.